Mara mingi asubuhi mimi hukula mandazi moto na chai. Hili ni kwa sababu chai huwa nzuri sana asubuhi kuondoa wa baridi. Alafu mandazi iwe moto na iwe imepikwa kwa muda mfupi uliopita. Sasa kwa hivyo mi hupenda, mara mingi sana mi upenda mandazi.

Naam, kweli kabisa mimi ni mtu mwenye kupenda vyakula vipya, kutembea maeneo mapya, kujuana na watu. Unajua ukienda kutembea maeneo mapya, watu wa tabaka fulani, hupenda kula chakula tofauti kulingana na yale umezoea. So kusema ukweli mimi hupenda kuzunguka, kujaribu chakula vipya, kujuana na watu. Yeah, kweli kabisa inasaidia sana kuweza kuonja na kuhisi jinsi watu wanavyo vienzi vyakula vyao.

Pao pale kazi ni mabadiliko huwa mengi lakini cha muhimu ni kwamba ambapo mahali iwapo kutakuwa na mabadiliko uneza tuku kutulia, kuwa mtu mwenye utulivu na kuweza kukaa chini kujua vile mnavyo weza vile munavyo weza kuendelea na mabadiliko ambayo ya mewekwa. Kwa sababu cha muhimu ni katika maisha tunayo ishi sasa. Lazima kutakuwepo na mabadiliko. So cha muhimu ni kukuwa na ule kuwa na roho wa kueza kutulia na kuyakubali mabadiliko wowote katika kazini. Naam ni hayo tu.

Ndoto yangu kubwa mimi binafsi ni kuwa mwana biashara hodari, niweze kufanya biashara zangu, dunia mzima, niweze kuleta mizigo, niuze. Pia ndoto langu kabisa tena kuongezea ni kuona wazazi wangu wanafuraha, wanafurahia mwanao ambaye ni mimi. Hio ndoto yangu mimi hutamani kabisa kwa maisha yangu. Pia ndoto yangu kubwa ni kufungua shule ambapo watu waweze kupata elimu, elimu elimu na waweze kujua ni nini kizuri na nini kibaya ni hayo tu kwa sasa.

Naam, kabisa mimi hupenda kutembea kwa miguu mara kwa mara. Hii ni kwa sababu kutembea kwa miguu huimarisha mifupa, ukuondolea gharama za nauli, tuseme kama mafuta. Ambapo pia husaidia, husaidia, husaidia, husaidia ule umengenye wa chakula kuenda vizuri, pia husaidia kupunguza uzito. Naam, kusema tu ukweli kutembea kwa miguu, maramingi kabisa husaidia mzunguko wa damu mwilini, ambayo ni mzuri kwa binadamu.

Naam katika uboreshanaji wa michakato ya kazi, cha kwanza kabisa ni kuboresha ujuzi wako ambapo unafaa kuwa na ujuzi ule wakibinafsi ambao unakufanya uwe mmoja kati ya wale wengine ambao unajua kitu ambacho hawajui. Pia unafaa kuwa na utu kazini. Utu kazini husaidia uboreshaji wa kazi yako, ambapo pia tuseme mwajiri wako anaweza angalia, anafurahia kuona kwamba una utu. Utu huwa kwa hali ya juu sana husaidia pia.

Katika vifaa vya teknolojia ambavyo siwezi kuishi pasipo. Moja kabisa ni rununu, yaani simu janja au smartphone. Hizi ni vifaa ambavyo tu nimezoea kuzitumia kwa maisha ya kila siku ambapo. Usipoitumia, unawezakuwa umewachwa nyuma sana kwa vitu vinavyoendelea dunia nzima.

Katika mazoea mazuri niliyo yajenga. Ok ya kwanza kabisa ni mahusiano, mazuri na wanajamii. Hii ni kwa sababu kuweza kusikiza kusikiliza jambo ambalo mtu anakuambia huwa cha maana sana. Unaweza pia kutoa msaada kusaidia mtu bila kutarajia malipo baadaye. Hilo tena husaidia sana katika maisha yako. Na basi mimi binafsi naeza sema hilo ndilo nimejenga kwa sana. Ya, nimejenga kwa sana.

Naam kabisa, mimi hupenda kununua vitu kwenye maduka ya jumla au pia kuhitisha pale kwenye mtandao ambayo huwa yanaletwa na wanaoyauza au kutumanisha. Ni vizuri pia kuangalia vitu unavyovinunuwa pale kwa mtandao kama ni ya kweli ama ni ambayo ya wale watu ambayo unapenda kuibia watu. But mimi ningesema kwenda kwa duka ndio mzuri kabisa.